Nguvu zangu zipo hasa katika upande wa kuwasilisha na kusoma taarifa za habari. Maanake mimi ni mwanahabari katika mmoja wapo wa runinga hapa nchini Kenya na nguvu zangu zipo katika usomaji, uwasilishaaji wa habari. Na vilevile nipo vizuri zaidi katika uandishi wa taarifa za habari sio lugha Kiswahili peke mbali pia lugha ya kimombo ama kingereza.

Ndio nimewahi kulima nilikuwa nalima kwa minajili ya kupanda mahindi nyumbani na nyumbani tunapanda mahindi, shambani, na vyakula vingine. Ikiwemo mboga za kitamaduni, kama vile mboga za kunde, vile vile managu, mboga aina ya sukuma, na mboga aina ya mchicha. Na kando na hayo, kando na kupanda mahindi, tunapanda maharagwe, njugu, na mihogo, pamoja na viazi. Kwavo nimewahi kulima, lakini si hapa mjini Nairobi kule nyumbani mashambani.

Ningependa sana kujifunza ujuzi wa mikono wa kushona nguo. Maanake ni jambo mbalo napenda sana kulifanya. Mara nyingi nashona nguo zangu ambazo zimepasuka kwa kutumia uzi na sindano tu. Lakini nachotaka kujifunza hivi sasa ni kutumia cherehani kushona na sijawahi kujaribu kutumia cherehani kushona nafanya kuona mafundu wa kushona. Kwa hivyo nigetaka sana kujaribu kushona na ndiyo niweze kupata ujuzi huu itanibidi niende katika shule ya kushona nguo ndiyo niweze kujifunza na nahisi kwamba wakati mzuri wa kuanza kujifundisha ujuzi huo ni sasa hivi.